Mara nyingi mimi hupendelea kitanda kizuri ili niweze kulala kaa nikisikia vizuri kitanda kigumu. Kitaumiza mwili. Kitaumiza mabega. Eee kitanda kizuri mimi napenda kitanda kizuri mno. Nalala vizuri na usingizi. Nalala na usingizi mnono kabisa ili nisikie vizuri na usingizi ukuje kwa mwingi.

Madhari mazuri nimeona. Nienye yako kisi Malipa naito wa manga. Mandari mazuri. Baridi iko hakuna juakali. Upepo unavutia kwa mbali. Ayo mandari nayapenda sana ni mandari mazuri kwa wanyama. Na watali wakikuja hapo ni mandari mazuri sana.

Udhaifu wangu kazini mi naushugulikia kwa kuwaonyesha wakubwa wangu heshima na kufanya kazi kwa bidii. Nikikuja asubuhi nasalimia kila mtu. Na naheshimu kila mtu kazi Oni hiyo ndiyo hivyo na kaa kazi. Na udhaifu na anapenda kuka hivu ili watu wengi wanaheshimu. Na wateja na waheshimu. Na wakaribisha. Kwa uzuri kazi ni.

Mara mingi mi napenda kuongelea siasa. Ju nafuatilia nijuwe chenye kinaendelea duniani. Mi upenda kuskiza siasa kufuatilia na kuchangia ndiyo nijue nchi yetu inaenda mwendo gani ndio nijue nchi yetu inaelekea wapi. Napenda hivyo.

Mimi hula popcorn wakati naangalia runinga wakati naona movie. Ama wakati natembea njiani mi hutumia popcorn ili kufurahisha mdomo na kujifurahisha iko na ladha mzuri popcorn. Na ukitafuna unasikia vizuri kwa meno.

Mimi humiimba nikienda kuoga, nikifanya kazi ya usafi kwa mazingira. Mimi uumiimba. Ama nikienda kanisani nikienda kanisani, mimi umiimba sana na nikienda studioni ama nikitembea kwa njia naimba nik.

Maramingi mi upenda kujipikia. Napenda kupika sana. Napenda kupika nyama, maharagwe, sukuma wiki. Mi upenda kupika sana, juu sijaoa, mi hujipikia. Mi hujifanya kila kitu, mi ni mpishi mzuri, nilianza kupika. Nikiwa darasa la apili minaweza pika vizuri sana, aina za chakula kama pilau, wali, nyama, ugali, zote hizo naweza pika.

Chakula cha haraka mi hukipenda muda niko na haraka wa kuenda mahali. Chakula cha haraka mi hukipenda timr niko na haraka ya kuenda mahali lakini wakati sina mahali pa kuenda. Sipendi chakula cha haraka ama wakati nahisi nja. Mi napenda chakula cha haraka, chakula chenye kinatengenezwa mbio kina iva. Nakula ndio nja ipote ama nisichelewe mahali naenda. Ndiyo nakipenda.

Mimi ningetaka kufuga mnyama anaitwa umbwa. Mnyama anaitwa umbwa ningependa sana kumfuga nipate umbwa mweupe. Muzuri ana rangi nzuri. Mimi naeza mfuga. Nimunulia chakula nimtunze vizuri. Aishi vizuri. Aishi vizuri mazingira mazuri. Uyo umbwa afirai mi ningependa sana kufuga umbwa. Juu na paka hata paka ningependa kufuga sana ni mnyama mzuri mpole mwenye anaeza cheza hata na wewe.

Gazeti, nilikunga napenda kusoma kitambo gazeti. Siku hizi tangu simu zikuje. Tivi, mitandao. Mimi sipendi kusoma gazeti. Iyo imepita na wakati. Nyakati hizi, mi hutumia simu kwa mtandao.

Chakula cha jadi nachopenda ni inaitwa manogu. Manogu ni chakula kizuri sana kwa afya ya mwili. Niki chakula kinapendeza. Ni kitamu ukipika vizuri. Nakipenda sana manogu icho ndio chakula napenda.

Mtaandaoni mimi hakuna mtu anaweza nitishia. Siwezi tishiwa mtaandaoni ivo ndiyo najilinda niko na roho ngumu. Hakuna kitisho naweza tishiwa kabisa niko na roho ngumu. Mambo ya vitisho mii sisikii mkinitishia shauri yako mimi sina aja.

Mimi hupenda kununua vyakula. Mimi vyakula mimi napenda kununua sana. Na kitu kingine napenda kununua ni nguo. Kimwonekano ukae mzuri. Nikitembea kwa njia naonekana vizuri. Na kitu napenda kununua ni marashi. Nikinukia vizuri nipendeze ninunune na chakula kizuri nikule. Afya inakuwa mzuri. Afya inakuwa mzuri. Siwezipata hata magonjwa rahisi. Hivyo ndivyo vile mimi napenda kabisa. Kwa hivyo.

Sana sana napenda kutumia mtandao wa tiktok kuangalia video Tiktok video ziko huko. Eee ni zenye si za wakati mingi ni zenye zina trent. Eee hiyo ndiyo maana napenda video za tiktok. Ni kifungua simu ama nikinunua bundles Mi mtandao natangulia kufungua ni wa tiktok ili niweze kutazama video ziko huko.

Wakati wa mgogoro uko kwa mtu. Mimi hutaka kujua mgogoro ni wa nini mimi hufika karibu, naongea na huyo mtu. Eee tunaongea juu ya mgogoro nijue venye nitautatua. Nijue vile ntavyofanya. Hivi hicho ndiyo jambo la kwanza mimi nafanya. Hili tunasuluisha kama kuna shida hivyo ndiyo nafanya.

Usiku kabla ya kulala mimi huomba mungu. Yaani nikiomba mungu ama naangalia simu kwanza nione chenye kina trend hiyo wakati. Ama natazama runinga nione habari chenye kimefanyika siku mzima. Hivyo ndiyo vile nafanya. Wee ama naangalia simu naangalia chenye kinaendelea kwa simu. Nikimaliza ndio nalala na siku yangu inaisha hivyo.

Kipawa sina maishani, ni kipawa cha kucheza piano. Nimejaribu kucheza piano mara nyingi. Sina hicho kipawa, nacheza. Lakini sichezi vizuri. Nimejaribu mara nyingi, sichezi vizuri. Hicho ndicho kipawa sina. Naweza sema sina. Na kipawa cha kukimbia. Kukimbia mbio nyingi mimi sina hicho kipawa, ama kukimbia pole pole lakini kwa muda mwingi mimi huchoka haraka.

Uzoevu wa kazi nimezoea. Ni uzoevu wa kufanya bidii. Mi napenda kufanya bidii sana ili nimalize kazi haraka nifanye shughuli zingine. Mimi kazi nafanya bidii nafanya kazi inaonekana. Kazi hata mwenye kazi atafurahi. Hivyo ndiyo vile mimi napenda sana He imenifunza nafanya kazi na bidii nafanya kazi na roho moja. Nafanya kazi nikijitahidi sana.

Mara nyingi mi upenda kusoma habari mitaandaoni. E ataka ma mitaandao wakati mingine utoa habari za ukora lakini napenda kusoma habari mitaandaoni gazeti sipendi mitaandaoni nikisoma habari mitaandaoni hivo nimetoosheka hivo.

Nikiwa na marafiki, mimi hupenda kutembea nao, mimi hutembea na marafiki, nakunywa nao, tunakula nao. Nikiwa na marafiki, hata tunaenda vilabu, tunakunywa kinywaji, kinywaji kama pombe. Nikiwa na marafiki, mimi hujumuika nao pamoja. Na kupeana mawaida vyenye tutasaidiana kimaisha, hivyo ndiyo nikijumuika na marafiki hivyo ndiyo tunafanya.

Dirisha ni mwangu ni kiangalia nje. Mimi huona mimea. Mimea kaa ya miti. Mimea ya shamba kama mahindi. Iyo ndiyo naona. Naanyasi. Mi ni kiangalia inje kwa dirisha. Ni na pendeza sana. Na penda mwonekano. Ni na waona huko. Mi na upenda sana. Eee ni kiwana iyo majani. Eee. Mi na penda sana. Nikiwa na maua.

Samaki napenda kuila na ugali, samaki naipenda kutumia na mboga kuikula. Samaki ni nyama yenye ina ladhaa mzuri. Ni kila samaki nasikia vizuri, ikona madini madini kuja kwa mwili. Samaki ni chakula kizuri sana. Kwanza ikiwa imetoka baharini, haijaoza, kama imetoka baharini imetengenezwa vizuri, na kama imepika vizuri, kama haijapikwa vizuri haiwezi kuwa tamu, napenda samaki sana.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya arusi. Sherehe ya arusi inapendeza juu ni sherehe ya kuonyeshana upendo. Nisherehe ya kuonyeshana upendo. Kupendana watu wanakula vyakula pa moja. Sherehe ya arusi ni sherehe nzuri sana watu wanajuana. Eh watu wanajuana wenye wanakuja kutoka sehemu mbali mbali wanajuana kama hawajuani.

Mara mingi mi upenda kutazama michezo. Mi napenda kutazama michezo juu. Sijui kucheza. Mi napenda kutazama na supporti. Natoa fedha kusupporti timu. Ivo ndio vile mimi upenda. Kucheza sina talanta na naogopa kucheza juu naweza umia So mi napenda tu kutazama na nashangilia.

Faraga yangu mitaandaoni. Mi naipenda kwa njia hii. Faraga yangu mtaandaoni napenda kuanji natazama asubui. Na tazama ikifika saa saba. Na jioni uwe ndiyo naangalia mtaandao hiyo ndiyo wakati naangalia mtaandao naona kitu kinaendelea. He ni siachwe nyuma niendelea kujua chenye kinaendelea kwa dunia. Uwe ndiyo vile mimi upenda.

Sana sana mi ucheza mchezo ya video. Wakati niko sina kitu ya kufanya. Mimi uenda nacheza. Wakati niko na mawazo mingi akilini huenda kucheza hili nitoe stress. Akilini inafanya mtu anachangamuka hata kama umekasirika unakuwa na furaha. Na hizo video uwa zinachekesha hata kama ulikuwa na asira inapotea.

Baisikeli mimi hupenda kuendesha ju baisikeli inafanya mtu anafanya mazoezi. Napenda kuiendesha sana sana, inafanya mtu anafanya mazoezi asilale, hasa napenda kuiendesha kwa mlima. Ndio miguu yangu ikuwe na misuli. Na wakati natoa jasho nafurahi sana hivyo najua mimi nimefanya mazoezi mimi napenda kuendesha baisikeli sana sana baisikeli iko ndani ya damu.

Kwa kazi yangu hakuna mali pa kufikia. Kwa kazi mimi natakanga nifanye kazi ni malize, hiyo ndio kufikia kwa kazi niifanya kwa haraka nimalize na nifanya kazi yanye. Inaonekana nisifanye kazi mbaya. Mimi hufanya kazi hivo. Nanapenda kufanya kazi hivo malengo yangu kwa kazi ni kumaliza kazi hicho ndio kitu cha muhimu sana duniani.

Study yangu muhimu kwa kazi. Ni study ya kufanya kazi kwa bidii. Hiyo ndio study muhimu kazini. Mi napenda kufanya kazi kwa bidii, mimi hujituma. Mimi hufika kazi mapema wakati wa kutoka natoka. Mi hupenda kujituma sana hio naezasema hiyo ndio study, mi hupenda kujituma.

Kinyoaji changu cha kawaida ni chai. Mimi napenda chai sana. Mi uikunywa wakati wa asubui. Wakati wa asubui before nitoke, mi ukunywa chai. Na wakati wa baridi, mimi ukunyo chai. Chai inatengenezwa kwa maji, maziwa, majani chai, inatengenezwa hivo. Mi napenda kuikunyo nyumbani, ama otelini. Nisipo ikunyo kichwa kinaniuma muili usiki vizuri.

Mimisipendi mikutano ovyo ovyo. Mikutano na yependa ili ya kufunzana. Venye tuta imarisha maisha yetu. Na mi hupenda ili mikutano yaku elimishana. Vile tuta eshimu watu. Na mikutano yenye vile tutatengeza fedha ili maisha yetu ya songe mbele.

Jukumu lenye napenda kazini ni jukumu la kufanya usafi. Mi napenda jukumu hilo juu napenda. Kila mahali ikionekana pasafi mazingira pasafi. Uchafu uwekwe mahali unafaa kukaa. Mimi napenda jukumu hilo na napenda jukumu la kutumwa. Napenda kutumwa ama kutumana.

Wakati wa kazi ni kazi, wakati wa kazi ni kufanya kazi. Na wakati wa maisha ni wakati wa kufanya vitu zinaendana na maisha huvo ndio mimi uwania, wakati wa maisha mimi hununua vyakula, mimi huongelea mambo maisha kila kitu na wakati wa kazi ni kazi akuna mchezo.

Maoni ya mitandao Mi wakati mwingine husoma. Wakati mwingine sipendi kusoma. Wakati mwingine sipendi kusoma juu. Maoni unapata tu ni matusi yako huku. Sana sana wakenya wanapenda matusi unapata ni matusi yako huko lakini sa mi nasoma tu maoni ka ya matusi yakae mazuri bado ni maoni ni kukaa na roho ngumu haiwezi kufanyia kitu.

Sera muhimu kazi ni sera muhimu ni kupunguza bei ya bidhaa. Ama kuweka bidhaa kwenye discount hiyo ndiyo sera muhimu ya kampuni. Kampuni itaendelea sana. Na sera ingine ni kuuza vitu zinazofaa. Vitu zinazofaa vitu ziko quality zenyewateja watapenda.

Mimi hunywa maji mara tatu kwa siku, mi hunywa mara tatu, asubuhi nakunywa glasi mbili za maji, nikikula chakula cha mchana, mi hunywa maji glasi mbili, na usiku kabla nilale, mi u kunywa maji glasi mbili, hivyo mi nakunywa maji sita kwa siku.

Ndoto yango kubwa maishani nifanye bidii, nikuwe na pesa mingi nijenga jumba kubwa nikuwe na gari yenye natembele hio ndio ndoto kubwa maishani naomba mungu anibariki.

Mimi upenda maua yenye yako namuonekano mzuri. Ukipanda mazingira yanakua mzuri. Na napenda maua yenye yananukia vizuri. Nikipata maua yenye yananukia vizuri, mi yapenda sana.

Maishani mwangu mimi sijiaijifunza gitaa, gitaa sijiajifunza na sijia jipata ni kijifunza gitaa. Gitaa sijiajifunza na sijia kuwa hama, sina hamu ya kujifunza gitaa, mimi kitu ningependa kujifunza ni piano. Mimi nikijua piano nitafurahi sana, gitaa sijia jifunza maishani mwangu.

Tiketi nimai nunua za tukio ni za kuenda kuangalia mpira wa kadanda. Hizo nimeunua. Na wakati kuna mziki mahali mimi ununua tikiti ili niende kwa u muziki. Niangalie venye wasanii Wanaimba. Hizo ndiyo tukio nimenunua Tikiti. Kuenda kuangalia tamasha la mziki. Kuenda kuangalia mpira. Hivyo tu.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuwa meneja ningependa mafunzo ya kuwa meneja nikae meneja ni manage kampuni na nisimamie watu hii ni mafunzo ningependa kupata kazini.